Je, umewahi kutembelea ziwa au mto, naam, nilipata fursa ya kutembelea maziwa siku moja, nikiwa pamoja na familia yangu, nilifurahia sana mazingira ya utulivu huko, maji yalikuwa safi na mandhari nzuri ambayo yalinifanya, nihisi nikiwa na amani kabisa. Katika ziara hiyo nilipata nafasi ya kufurahia kuogelea kidogo na pia kutazama ndege wa wanyama waliokuwa karibu na ziwa hilo hali hiyo ilinifanya nijisikie karibu na asili na kupumzika kabisa kutoka shugli za kila siku.